Nimetabasamu sana kwa swali hilo. Kwa sababu ni jambo linalonigusa sana moyoni. Tangu nikiwa mdogo. Nimekuwa nikivutiwa sana na mchezo, hasaa ya riadha. Ningepata nafazi ya kushiriki katika olimpiki bila kusita. Ningechagua kushiriki mbio za masafa ya kati. Kama mita mia nane au mita mia moja. Mita elfu moja mia tano. Vyeo hizi zinaitaji nguvu, kasi, uvumilivu na akili ya kupanga mikakati. Si kukimbia tu, bali ni kujua wakati wa kuongeza, mwendo wakati wa kufuta pumzi. Ilo ndilo nilanonifanya nizipende sana. Ninapenda riadha kwa sababu inanifundisha nidhamu na kujituma. Mwanariadha lazima amke mapema kwa mazoezi, ale chakula bora, na aepuke mambo yanaeza kumrudisha nyuma. Hilo linanivutia kwa sababu linaendana na maisha ya kila siku. Pia riadha ni mchezo wa mtu binafsi. Hivyo mafanikio au changamoto utegemea juhudi zake mwenyewe. Hata hivyo. Pia kuna moyo wa timu kwa sababu unaiwakilisha nchi yako. Wazo la kuvaa jezi, yenye bendera ya taifa na kusimama mbele ya dunia nzima. Linanipa hamasa kubwa sana. Mbali na riadha, napenda pia kutazama mpira wa miguu katika olimpiki. Hasaa pale timu ndogo zinapowashangaza wakubwa. Pia napenda sana kuangalia mchezo wa kuogelea na kuruka viuzi. Ule kwa kingereza unaitwa gymnastics. Michezo hii inaonyesha nidhamu ya hali ya juu na, maandalizi ya muda mrefu. Wachezaji wa gymnastics unishangaza sana kwa jinsi wanavyoweza kuthibiti mwili wa hewani kwa ustadi mkubwa. Naogelea pia imenifurahisha kwa sababu ni mashindano ya sekunde chache tu lakini mandalizi yake ni ya miaka mingi sana. Nakumbuka vizuri sana olimpiki za Tokyo mwaka elfu mbili, shirini na moja. Nilifurahia sana kutazama wanariadha wa Kenya wakishindana kwa moyo wa nguvu. Nilihisi fahari kubwa kuona wakiibuka washindi na kushinda medali. Wakati bendera ya Kenya ilipopandishwa juu na wimbo wa taifa kuchezwa, nilihisi msisimuko na machozi ya furaha yalinijia. Ni isiya ngumu sana kuelezea, lakini ni mchanganyiko, wa fahari, shukrani na pia matumaini. Nilijiona kama sehemu ya ushindi, yani ushindi huo kwa sababu tulikuwa tunaunga mkono kama taifa. Wakati wa michezo ya olimpiki huwa nahisi umoja wa kimataifa. Ni wakati ambao nchi tofauti zenye tamaduni na lugha tofauti. Ukutana kwa lengo moja kushindana kwa amani. Ilo unifanya niamini kuwa michezo inaeza kuleta watu pamoja. Pia unipa motisha ya kujituma zaidi katika malengo yangu binafsi. Na ninapoona wanariadha wakijituma kwa miaka mingi. Ili kufikia ndoto zao najifunza kuwa mafanikio hayaji kwa bahati bali kwa bidii na uvumilivu.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa naichukulia kama siku ya kipeke sana katika maisha yangu. Kwanza kabisa, ninapwamuka asubuhi ya siku hiyo. Huwa nachukua muda ki dogo kumshukuru mungu kwa zawadi ya uhai na kukuniliinda mwaka mzima ulopita. Naami ni kuwa kufikisha mwaka muingine sijambo la kawaida. Bali ni nehema kubwa. Hivyo basi kabla kufikiri ya sheree au pongezi kutoka kwa watu. Wanza kwa shukurani na tafakari ya ndani sana. Bada ya sala na shukurani upenda kutafakari safari yangu ya mwaka uliopita. Ujiuliza nimepiga atuwa gani, nimekosea wapi na nimejifunza nini. Siku ya kuzaliwa unipa nafasi ya kujipima na kujiwekea malengo mapia ya mwaka unaofuata. Uwandika malengo hayo kwenye daftari langu au kwenye simu yangu hile niweze kuyakumbuka na kuyafanyia kazi. Hiu nisaidia kuona siku ya kuzaliwa situ kama siku ya kula na kusherekea, bali kama mwanzo mpia wa maisha. Kuhusu namna ya kusherekea, mara nyingi upendelea kuwa karibu na familia yangu na marafiki wa karibu. Siamini sana katika shere kubwa zenye kelele nyingi ila napenda mazingira yenye upendo na furaha furaha ambao ni wa ukweli. Tunaweza kukusanyika nyumbani kuanda chakula kidogo, kucheka, kupiga picha na kukumbusha matukio mazuri tulio pitia pamoja. Ikiwa kuna keki, huwa ni jambo la kufuraiya zaidi pia. Asa pale ninapo kata kata keki huku kila mtu akimba wimbo wa heri ya kuzaliwa. Pia upenda kupokea na kutuma ujumbe wa shukurani kwa wale wanao nikumbuka. Ninapo pokea ujumbe wa pongezi ujawa na furaha moyoni kwa sababu najua kuna watu wanaonijali na kunitakia nema, ama mema. Atakama ni ujumbe mfupi tu wa heri ya kuzaliwa, uwa na nauthamini sana. Kwa upande wangu na mimi hujitahidi kujibu kila mmoja kwa maneno ya shukrani na heshima. Wakati mwingine hupenda kujizawadia kitu kidogo kama ishara ya kujithamini. Inaweza kuwa ni kununua kitabu kipya, nguo, hau ata kujitenga kidogo na kwenda mahali tulivu kama bustani ivi. Hau sehemu ya asili kwa ajili ya kupumzika na pia kufuraia utulivu. Hii unipa nafasi ya kufikiria maisha. Maisha yangu kuandaa ni zaidi na kupanga mipango mipya. Siku yeze kuzaliwa pia huwa naiona kama nafasi ya kufanya jambo jema kwa wengine. Ikiwa nina uwezo, upenda kushiriki au kutoa msaada kwa mtu anayehitaji. Hata kama ni kitu kidogo tu. Naamini kwamba kusherekea pia maisha yangu kunakua na maana zaidi. Ninapoweza kugusa maisha ya mtu mwingine kwa njia. Chanya vile, hata tabasamu au neno la kutia moyo kwa mtu linaeza kuwa na ni zawadi kubwa sana. Kwa ujumla, siku ya kuzaliwa si tu siku ya kupokea zawadi au pongezi. Bali ni siku ya kujikumbusha thamani yangu, kuimarisha uusiano na watu ninaowapenda. Na pia kujiwekea dira mpya ya maisha.

Nime tabasamu sana kwa swali hili. Swali rahisi lakini linaweza kuwa na majibu marefu kulingana na mtazamo wangu. Kwa upande wangu, sipendi kujifungia katika chaguo moja tu. Bali napenda kuvaa kulingana na mazingira. Hali ya hewa na shughuli ninayo fanya kila siku. Kwa kawaida suruali hunipa hisia ya uhuru na urahisi wa kutembea au kufanya kazi mbali mbali nikiwa nina shughuli nyingi kama kusafiri, kufanya kazi, za hapa na pale, au kushiriki shughuli zinazo hitaji mwendo mwingi, mara nyingi nachagua suruali. Suruali hunifanya ni jisikie huru zaidi, saa ninapo hitaji kukaa, kusimama, au kupanda ngazi bila usumbufu. Pia ni raisi kuanisha suruali na aina mbali mbali za mashati au fulana jambo linalo rahisisha kuchagua mavazi kwa haraka sana. Hata hivyo, sketi nayo ina uzuri wake wa kipekee. Kuna nyakati ambazo pia napenda kuliva kuvaa sketi. Kwasababu hunipa mwonekano wa kupendeza na wa heshima zaidi hasa katika hafla maalum, mikutano rasmi. Siketi inaweza kufanya mtu ajisikie maridadi na mwenye kujiamini kwa namna tofauti. Ikiwa hii hafla kifamilia, sherehe au ibada, siketi mara nyingi huwa chaguo linalofaa kulingana na desturi na mazingira. Vile vile, napenda kuzingatia hali ya hewa. Ikiwa nikipindi cha baridi, mara nyingi suruali huwa chaguo bora kwa sababu hunistiri, vizuri na kuni linda dhidi ya baridi. Lakini ikiwa ni joto kali, sketi inaweza kuwa rahisi na yenye kutoa hewa zaidi. Hivyo hunifanya njisikie vizuri siku nzima. Kwa hiyo hali ya hewa pia huwa na mchango mkubwa katika maamuzi yangu ya mavazi. Kitu kingine nina chozingatia ni ladha yangu, ki binafsi na namna ninavyo jisikia siku hiyo. Kuna siku ninahisi nataka kuvaa kitu cha kawaida na rahisi. Hivyo unachagua suruali, kuna siku nyingine nahisi katika kuonekana nadhifu na tofauti kidogo, hivyo nachagua sketi. Kwa kweli mavazi kwangu si tu swala la kitamba, bali ni njia kuonyesha hisia na mtazamo wangu wa siku hiyo. Pia naamini kuwa muhimu zaidi si kama ni suruali au sketi, bali ni jinsi mtu anavyo vaa kwa kujiamini na heshima. Mavazinyanapaswa kumfanya mtu ajisikie vizuri ndani na nje. Ikiwa mtu anavaa suruali lakini hana kujiamini hata onekana vizuri. Vivyo hivyo kwa sketi. Kujiamini ndiko kunako kamilisha muonekano wa mtu. Kwa jumla, siwezi kusema napenda suruali peke yake au sketi peke yake. Napenda vyote kulingana na wakati na mazingira. Kila moja lina faida na uzuri wake. Muhimu kwangu ni kuvaa kwa heshima, kwa ustaraabu na kwa namna inayo endana na shughuli ninayo fanya. Hivyo ndivyo inavyoweza kumjibu rafiki yangu.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa naichukulia kama siku ya kipekee sana katika maisha yangu. Kwanza kabisa ninapoamka asubuhi ya siku hiyo. Huwa nachukua muda kidogo kumshukuru mungu kwa zawadi ya uhai. Na kwa kunilinda mwaka mzima uliopita. Naamini kuwa aa kufikisha mwaka mwingine si jambo la kawaida. Bali nineema kubwa hivo basi kabla kufikiria sherehe au pongezi. Kutoka kwangu. Kutoka kwa watu huanza kwa ku shukrani na tafakari ya ndani. Baada ya sala na shukrani, hupenda kutafakari safari yangu ya mwaka uliopita. Hujiuliza nimepiga hatua gani, nimekosea wapi na nimejifunza nini. Siku ya kuzaliwa hunipa nafasi ya kujipima na kujiwekea malengo mapya ya mwaka unaofuata. Huandika malengo hayo kwenye daftari langu au kwenye simu yangu ili niweze kuyakumbuka na kuyafanyia kazi. Hii unisaidia kuona siku ya kuzaliwa si tu kama siku ya kula, na kusherehekea. Haa bali kama mwanzo mpya wa maisha. Kuhusu namna ya kusherehekea mara nyingi hupendelea kuwa karibu na familia yangu na marafiki wa karibu. Siamini sana katika sherehe kubwa zenye kelele. Kelele nyingi ila napenda mazingire yenye upendo wa furaha ya kweli. Tunaeza kukusanyika nyumbani, kuandaa chakula kidogo, kucheka, kupiga picha na kukumbushana matukio mazuri tuliyopitia pamoja. Ikiwa kuna keki, huo ni jambo la kufurahisha zaidi. Asa pale ninapokatakata keki huku kila mtu akiimba wimbo wa heri ya kuzaliwa. Pia hupenda kupokea na kutuma ujumbe wa shukrani kwa wale wanao nikumbuka. Ninapopokea ujumbe wa pongezi, hujawa na furaha moyoni kwa sababu najua kuna watu wanao nijali na kunitakia mema. Hata kama ni ujumbe mfupi tu wa heri ya kuzaliwa, huwa naudhamini sana. Kwa upande wangu ujitahidi kujibu kila mmoja kwa maneno ya shukrani na heshima. Wakati mwingine hupenda kujizawadia kitu kidogo kama ishara ya kujidhamini inaezakuwa ni kununua kitabu kipya nguo. Hau ata kujitenga kidogo na kuenda mahali tulivu kama busani. Au sehemu ya asili kwa ajili kupumzika na kufurahia utulivu. Hii unipa nafasi ya kufikiria maisha yangu kwa undani zaidi na kupanga mipango mipya. Siku ya kuzaliwa pia huwa naiona kama nafasi ya kufanya jambo jema kwa wengine. Ikiwa nina uwezo upenda kushiriki au kutoa msaada kwa hali kwa mtu anayehitaji. Hata kama ni kitu kidogo tu naamini kwamba kusherehekea maisha yangu kunakuwa na maana zaidi. Ninapoweza kugusa maisha ya mtu mwingine kwa njia chanya hata tabasamu hau neno la kutia moyo kwa mtu linaeza kuwa zawadi kubwa sana kwa ujumla. Siku yangu ya kuzaliwa si tu siku ya kupokea zawadi au pongezi. Bali ni siku ya uhusiano na watu ninaowapenda na kujiwekea dira mpya ya maisha. Ni siku ya furaha, shukrani, matumaini na mipango mipya. Huwa ninajitahidi ninajitahidi kuimaliza siku hiyo nikiwa na moyo wa amani. Na matumaini kwamba mwaka mpya wa maisha yangu utakuwa bora zaidi kuliko uliopita.

Mafanikio ya kibinafsi yanaweza kufanikiwa kazini ni mingi. Na mara nyingi huanza na juhudi binafsi, pamoja na nidhamu kwanza kabisa. Moja ya mafanikio makubwa ni kukuza, ujuzi na maarifa katika eneo la kazi. Mtu anapojifunza mambo mapya kila siku, kuhudhuria mafunzo au kujifunza kupitia uzoefu. Wanajijenga uwezo mkubwa zaidi, wa kufanya kazi kwa ufanisi. Hili ni fanikio la kibinafsi kwa sababu linanifanya nijiamini na niwe bora kuliko nilivyokuwa awali. Pia mafanikio mengi ni kupata heshima na uaminifu kutoka kwa wakubwa na wenzangu kazini. Uaminifu hujengwa kwa kufanya kazi kwa bidii, kuwa mkweli na kutimiza majukumu kwa wakati. Mtu anapofikia hatua ya kuaminiwa kupewa majukumu makubwa zaidi, hilo ni fanikio msimu sana, muhimu sana la kibinafsi. Vile vile kupandishwa cheo ni mafanikio na, ambayo mimi, ni fanikio ambalo naidhamini sana wazi. Hii hutokea pale ambapo juhudi na uwezo wa mtu unatambuliwa. Kupanishwa cheo naam humaanisha kuwa mtu ameonyesha uwajibikaji, uongozi na uwezo wa kusimama, kusimamia majukumu makubwa zaidi. Hata kama si hicho kikubwa sana, ni ya tu ya maendeleo katika safari ya kikazi. Kuongeza kipato pia ni fanikio la kibinafsi kazini. Ongezeko la mshahara au marupu rupu. Huonyesha kwamba kazi ya mtu inathaminiwa. Hii humsaidia kuboresha maisha yake ya kibinafsi na kutimiza malengo yake ya kifedha. Mafanikio mengine ni uwezo wa kusawazisha kazi na maisha ya kibinafsi. Mtu anapoweza kufanya kazi kwa ufanisi, huku akibaki na muda wa familia, marafiki na mapumziko. Hilo ni fanikio kubwa sana. Si mafanikio tu kupanda cheo bali pia kuwa na amani ya moyo na afya njema huku ukiendelea kufanya kazi. Aidha, kujijengea mtandao mzuri wa mahusiano. Mazuri yanaweza kufungua milango ya fursa mpya. Shauri na msaada wakati wa changamoto. Hivo anayejenga mahusiano chanya kazini huwa anaeka msingi imara wa maendeleo ya baadae. Kwa ujumla, mafanikio kibinafsi kazini si tu kuhusu pesa au vyeo. Bali ni pamoja na ukuaji wa kitaaluma kujiamini kuheshimiwa kuwa na uwiano mzuri wa maisha, kufikia malengo ulivyojiwekea, kila hatua ya maendeleo hata ndogo, ni fanikio linalostahili kuthaminiwa.

Swali hili nitali jibu kulingana na nilivyo sherehekea mwaka mpya. Jibu langu ni kwamba haikuwa sherehe ya makelele makubwa au anasa kupitiliza bali ilikuwa ni sherehe ya tafakari, shukrani na matumaini mapya. Mwaka mpya kwangu ni zaidi ya kubadilisha tarehe kwenye kalenda, ni fursa kuangalia nyuma nilikotoka, nilipo na ninapo kwenda. Nilianza siku ya mwisho wa mwaka kwa utulivu, nilikaa peke yangu kwa muda, nikifikiria ya mambo mengi nilivyopitia ndani ya mwaka uliopita. Kulikuwa na nyakati za furaha, mafanikio, madogo, makubwa, lakini pia kulikuwa na changamoto, maumivu na maamuzi magumu sana. Nilijifunza kwamba kila tukio jema au baya lilikua na funzo lake tafakari hii ilinsaidia kuingia mwaka mpya nikiwa na akili ilio wazi na moyo ulio tayari kuanza upya. Usiku wa kuamkia mwaka mpya, iliamua kuwa karibu na watu wachache muhimu kwangu. Hatukuwa wengi lakini tulikuwa na mazungumzo ya maana, tulikula pamoja, tukacheka, tukasimulia safari zetu za mwaka mzima na kushirikiana matumaini yetu kwa mwaka unaokuja. Kulikua na hali ya amani na mshikamano kitu ambacho kwakweli ndicho kilinipa amani kuliko sherehe yoyote kubwa ilipofika saa sita usiku. Siku kimbilia kelele au fataki nyingi. Badala yake nilichukua muda wa kushukuru. Nilishukuru kwa uhai, kwa afya, kwa watu waliobaki karibu nami. Na ata kwa waliotokea maishani mwangu. Kwa sababu wali niacha na mafunzo muhimu. Nielewa kwamba si kila aliekuja kwenye safari yangu alikusudia kubaki na hilo pia ni sehemu ya kukua. Baada ya hapo niliweka malengo yangu ya mwaka mpya. Sikuwa na orodha ndefu ya hali, zisizo tekelezeka. Bali nilijikita kwenye mambo machache yenye maana. Niliamua kujipa kipa umbele zaidi, kia afya, kia akili na pia kihisia. Niliazima kuwa mvumilivu zaidi, mwenye nidhamu, katika ndoto zangu na mkarimu kwa nafsi yangu na kwa wengine. Nilijifunza kwamba kujitunza ni ubinafsi, bali ni msingi wa kueka kuwajali wengine. Sikunya kwanza ya mwaka mpya, niliamka mapema kuliko kawaida. Nilihisi kama mwanzo mpya kabisa. Nilifanya mambo madogo yalionipa amani, kama kusikiliza mziki ninao upenda. Kupanga mipango yangu ya siku na wiki zijazo na kuwasiliana na watu wachache kuwapa heri ya mwaka mpya. Haikuwa siku ya kukimbizana na mambo mengi, bali ilikuwa siku ya kuweka mwelekeo. Kwa jumla sherehe yangu ya mwaka mpya ilikua ya ndani zaidi kuliko nje. Haiku husu mahali nilipokwenda au pesa nilizotumia, bali hali ya moyo nilivyoingia na yo kwenye mwaka mpya. Nilijifunza kwamba furaha ya mkweli haipatikani kwenye sherehe kubwa, pekee, bali kwenye amani, ya nafsi, shukrani na matumaini. Hivyo ndivyo nilivyo sherekea mwaka mpya, kwa utulivu, tafakari, shukrani na matumaini mapya. Ni sherehe ambayo haikuishia usiku ule tu, bali inaendelea kila siku ninapo chagua ku wa mtu bora kidogo kuliko jana.

Asanti sana kwa swali hilo. Jibu langu huwa si kwa swali hili si neno moja tu kwa sababu kwanza mradi ni mchakato, si tukio la siku moja. Kwangu kila mradi mpya huanzia kwenye mawazo, tafakari na uamuzi ndani kwamba nataka kujaribu kitu kipya chenye maana. Kwanza kabisa, huanza kwa kutambua wazo au hitaji. Hujiuliza ni tatizo gani ninalotaka kutatua au ni fursa ipi niliyoiona. Sipendi kuanza mradi kwa kuiga tu wengine bila kuelewa sababu. Lazima nijiridhishe kuwa mradi ninaotaka kuanza una umuhimu kwangu, kibinafsi na pia unadhamani kwa watu wengine. Hii hunisaidia kuendelea hata mambo yanapokuwa magumu baada ya kupata wazo huchukua muda kufanya utafiti. Huangalia kama kuna watu wengine wanaofanya kazi kama hiyo, jinsi wanavyofanya, na changamoto wanazokutana nazo. Hapa si utafiti wa kitaalamu sana. Bali ni wa kuelewa mazingira, huongea na watu, husoma na wakati mwingine hujaribu mambo madogo. Ilikuwa na kama wazo linaeza kufanya kazi kwa vitendo. Utafitu hunisaidia kupunguza makosa ya haraka. Hatua inayofuata ni kujiekea malengo. Sipendi malengo ya jumla kama kusema nataka kufanikiwa. Badala yake hujiekea malengo yaliyowazi na yanayopimika. Kwa mfano, huamua ni ya hatua gani ya kwanza nataka kufikia ndani ya muda fulani. Malengo hunipa mwelekeo na hunisaidia kujua kama ninaendelea au nimepotea njia. Kisha huandaa mpango wa kazi. Mpango hunisaidia kupanga muda wangu, nguvu zangu na rasilimali nilizonazo. Hujiuliza nitahitaji nini ili kuanza. Ni gharama zipi zipo na ni changamoto zipi zinaweza kujitokeza. Sipangi kila kitu kwa ukamilifu. Kwa sababu najua mambo hubadilika. Lakini huwa na mwelekeo wa jumla wa kuniongoza. Sehemu muhimu sana kwangu ni kutathmini rasilimali nilizonazo. Huangalia kama nina mtaji wa kutosha, ujuzi unaohitajika au muda wa kuekeza. Kama sina kila kitu, siweki mradi pembeni. Huangalia ni wapi naweza kuanzia kidogo na kukua taratibu. Nimejifunza kuwa si lazima nianze nikiwa na kila kitu. Kilicho muhimu ni kuanza na kile nilichonacho. Baada ya hapo, huanza utekelezaji, hii ndio hatua ngumu zaidi kwa sababu hapa ndipo hofu huanza kujitokeza. Kuwa na hofu ya kushindwa, kukosolewa, au kupoteza muda. Lakini nimejifunza kuwa, kuanza hata kama si kwa ukamilifu ni bora kuliko kusubiri muda sahihi, ambao mara nyingi hauji. Hujiambia kuwa nitajifunza njiani. Wakati wa utekelezaji, hukumbana na changamoto nyingi sana. Sio kila kitu huenda kama nilivyopanga. Kuna nyakati hukata tamaa, mambo huchelewa au hayaleti matokeo niliyoyatarajia. Katika hali hizo, hujifunza kuwa mvumilivu na kubadilika badala ya kukata tamaa hujaribu kurekebisha njia na kujifunza kutokana na makosa.

Sipendi mikutano kwa sababu ya kukutana tu. Bali napenda mikutano yenye maana na mwelekeo. Kwangu mkutano mzuri si ule unaodumu. Eti kwa muda mrefu au unausisha watu wengi. Bali ule unaacha kila mshiriki akiwa na uelewa hatuwa ya kuchukua au wazo jipia. Kwanza kabisa napenda mikutano iliyo andaliwa vizuri. Napenda nijue kabla ya mkutano ni kwa nini tunakutana, tunataka kufanikisha nini. Mkutano usio na lengo unifanya nihisi kama muda kwangu unapotea. Nikijua agenda mapema hunisaidia kujiandaa kiakili, kutoa mchango, michango yenye maana na kushiriki kikamilifu. Pili, ninapenda mikutano yenye nidhamu ya muda. Sipendi mikutano inayoanza kuchelewa au inayochukua muda ya mrefu kuliko ilivyopangwa bila sababu ya msingi. Kwangu, kuheshimu muda wa watu ni ishara ya kuheshimiana. Mkutano mfupi lakini uliojaa hoja nzito uniridhisha zaidi kuliko mrefu wenye mazungumzo ya sio na muelekeo. Napendelea pia mikutano inayohusisha ushiriki wa kila mtu. Sipendi mikutano ambapo mtu mmoja au wawili ndio wanaozungumza wote. Wengine wakiwa wasikilizaji tu. Napenda mazingira ambayo kila mtu anahisi yuko huru. Kutoa maoni, kuuliza maswali na hata kupinga kwa heshima. Hapo ndipo mawazo bora uzaliwa. Kwa upande wa maudhui, napenda mikutano inayolenga suluhisho. Ni kawaida kuzungumzia changamoto lakini sipendi kukwama kwenye malalamiko pekee. Napenda mkutano unaotambua tatizo, unaolichambua kwa ufupi. Kisha unaelekeza nguvu kwenye. Nini kifanyike na nani akifanye. Mikutano ya aina hii hunipa motisha na matumaini. Pia napenda mikutano yenye uwazi na uwaaminifu. Napenda watu wazungumze ukweli bila kuogopa, bila kuficha mambo, muhimu, au kupamba, maneno. Mazingira ya uwaaminifu, unifanya nijisikie huru kuchangia mawazo yangu bila hofu ya kuhukumiwa. Kwangu mkutano mzuri ni ule unao jengwa juu ya heshima na ukweli. Kwa upande wa aina ya watu, sipendi mikutano yenye viwe vinavyotisha. Napendelea mikutano ambapo kila mtu anaheshimiwa sawa bila kujali cheo au nafasi yake. Hii hunisaidia kuzingatia hoja badala ya hadhi ya mzungumzaji. Mawazo mazuri yanaeza kutoka kwa mtu yeyote. Napenda pia mikutano inayotoa nafasi ya kujifunza. Kama nitamaliza mkutano nikiwa nimejifunza kitu kipia, mtazamo mpya au njia bora ya kufanya jambo. Basi mkutano huo kwangu umefanikiwa. Sipendi mikutano inayo jirudia bila kuongeza dhamani mpya. Kwa upande wa mazingira, napendelea mikutano yenye utulivu na mpangilio mzuri. Sio lazima iwe ya kifahari, bali iwe mahali ambapo watu wanaweza kusikilizana bila kelele na vurugu, mazingira mazuri, huongeza umakini na ubora wa mazungumzo. Mwisho kabisa napenda mikutano inayomalizika kwa hatua za wazi na pia ijulikane ni nani anayefanya nini ndani ya muda gani na lengo ni lipi bila hilo mkutano ubaki kuwa mazungumzo tu bila matokeo ya kweli hatua hizi hunifanya nijue kuwa muda tuliotumia ulikuwa na maana kwa kifupi, napenda mikutano yenye lengo, mpangilio, nidhamu ya muda, kushiriki wa wote, wazi na matukio inayoonekana.

Nimetafakari kwa kina kabla ya kujibu kwa sababu ukweli ni kwamba napenda zote mbili. Lakini kila moja ina nafasi yake kulingana na mazingira na kusudi la uandishi. Sioni kama ni swala la kuchagua moja na kuwacha nyingine. Bali ni kuelewa ni ipi inanifaa zaidi kwa wakati fulani. Kuandika kwa mkono kwangu huna isia ya kipeke. Kunaponiweka karibu zaidi na mawazo yangu. Ninapochukua kalamu na karatasi naisi kama akili yangu inafanya kazi kwa utulivu zaidi. Mawazo utiririka, pole pole lakini kwa kina. Kuandika kwa mkono unisaidia kufikiri zaidi kabla ya kuandika. Kwa sababu si raisi kufuta kama ilivyo kwenye kompyuta. Hii hunifanya nichaguwe maneno kwa umakini na kuelewa kile ninachotaka kusema. Pia kuandika kwa mkono unipa nafasi ya kuwa mbunifu. Naeza kuchora mishale, kuandika pembeni, kupiga mistari au hata kubadilisha mwonekano wa maandishi, kulingana na isia zangu. Kuna huru fulani unaokuja na kalamu na karatasi ambao kompyuta haiwezi kunipa kikamilifu. Ndiyo maana napendelea kuandika kwa mkono ninapopanga mawazo, kuandika shajara au kutafakari mambo binafsi. Hata hivyo, siwezi kupuuza umuhimu wa kuandika kwa kompyuta. Kompyuta unipa nafasi na ufanisi mkubwa, ninapoitaji kuandika maandishi marefu, kazi rasmi au nyaraka zinazoitaji marekebisho mengi. Kompyuta uwa chaguo langu la kwanza, uwezo wa kuhariri, kufuta, kuongeza au kupanga upya. Maandishi kwa uraisi unisaidia sana. Kuandika kwa kompyuta pia unipa uraisi wa kuhifadhi na kushirikisha kazi yangu. Naweza kutuma maandishi kwa haraka, kuyahifadhi kwa usalama au kuyafanyia kazi tena wakati wowote bila hofu ya kuwapoteza. Katika dunia ya leo, inayotumia teknolojia. Hili ni jambo muhimu sana. Tofauti nyingine kubwa ni namna ninavyo isi wakati ninaandika kwa kila njia. Ninapoandika kwa mkono, naisi ni kama niko kwenye mazungumzo na nafsi yangu. Ni uzoefu wa ndani zaidi, wa utulivu wa isia. Ninapoandika kwa kompyuta, naisi kama niko kwenye mazingira ya kazi. Nikiwa na lengo la kuzalisha matokeo kwa haraka na kwa mpangilio. Pia napenda kuzingatia mazingira, kama niko mahali penye kelele au muda ndogo. Kompyuta unisaidia kukimbiza kazi, lakini kama niko mahali tulivu, kama nyumbani au peke yangu, kuandika kwa mkono hunipa amani na umakini wa hali ya juu. Nimegundua pia kuwa kuandika kwa mkono unisaidia kumbuka zaidi. Mawazo nilioandika kwa mkono ukaa kichwani kwa muda mrefu zaidi, kuliko yale nilio yapiga kwenye kompyuta. Labda ni kwa sababu ya mwendo wa kuandika au husiano wa kimwili kati ya mkono na akili. Kwa upande mwingine, kompyuta unisaidia kupanga mawazo kwa muundo mzuri na kuyaeka katika mfumo unaosomeka kwa uraisi. Kwa hiyo, nikihitimisha spendi kuandika kwa mkono au kwa kompyuta kwa upendeleo wa upande mmoja. Napenda vyote kwa sababu vina nafsi yake katika maisha yangu. Kuandika kwa mkono unipa kina utulivu na husiano wa karibu na mawazo yangu. Kuandika kwa kompyuta unipa kasi, uraisi na ufanisi.

Nafua mara mbili hadi tatu kwa wiki. Kutegemeana na ratiba yangu aina ya shughuli nilizofanya na hali ya hewa pia. Nina amini katika kupanga mambo kwa akili. Sioni haja ya kufua kila siku. Kama sina nguo nyingi chafu wala sipendi kukusanya nguo kwa muda ya mrefu hadi ziwe mlima. Napenda kuwa katikati. Usafi bila kujichosha kupita kiasi. Kuna siku ambazo shuguli zangu zinakua nyingi, labda nimetoka asubuhi hadi jioni, nimekua mwenye vumbi, jua kali, au nimefanya kazi inayoitaji kusogea sana. Siku kama hizo, najua wazi kuwa baadhi ya nguo hasa zile za ndani, au za kazi, haziwezi kusubiri wiki mzima. Hapo ndipo naweza kufua hata siku tatu inayofuata. Siku inayofuata. Lakini kama ni siku ya kawaida, labda nimekua nyumbani au mwenye mazingira safi. Huwa na rahusu nguo zikuwe kidogo kabla ya kuzifua. Pia mimi upenda kupanga kufua kwa makundi. Kuna nguo za kazi, nguo za nyumbani, nguo za kulala na nguo za kutoka. Sio nguo zote zinachafuka kwa kasi, saa. Kwa mfano, nguo za kulala au za kukaa nyumbani zinaeza kuvaliwa zaidi ya mara moja kabla ya kufuliwa. Ilhali shati la kutoka au jinsi nililovaa siku nzima nje huenda ikahitaji kufuliwa mapema hii. Inanisaidia. Sio lazima na pia kutunza nguo zangu zidumu zaidi. Sababu nyingine inayofanya nifue mara mbili au tatu kwa wiki ni kuheshimu muda wangu. Mimi na amini muda ni raslimali muhimu sana. Na kama nitaamua kufua kila siku. Nitakuwa natumia muda mwingi sana kwenye kazi ile ile. Labda yake napanga siku maalum. Labda katikati ya wiki na mwishoni mwa wiki ambako nafua kwa utulivu bila presha. Hii inanipa nafasi ya kufanya mambo mengine muhimu kama kupumzika kusoma au kushughulika na mpango yangu binafsi. Hali ya hewa pia ina mchango mkubwa. Kuna wakati wa mvua mbapo kufua kila siku sio jambo la busara. Kwa sababu nguo haziwezi kukauka vizuri. Mimi huwa makini sana na hilo. Napenda nguo zikauke vizuri, zipate hewa ya kutosha, na ziwe na harufu safi. Kwa hiyo, wakati wa baridi au mvua, naweza kupunguza idadi ya siku za kufua na kuhakikisha nafua tu pale inapobidi. Kwa upande wa usafi wa mwili, mimi ni mtu ninayejali sana kuvaa kila siku na kubadilisha nguo za ndani ni jambo la kawaida kwangu. Hiyo. Inanipa uhakika kuwa hata kama sifui nguo za nje kila siku bado niko safi. Nadhani usafi hauanzi tu kwenye kufua nguo. Bali pia kwenye tabia za kila siku na kujitunza. Kwa kifupi, jinsi ninavyofua nguo zangu. Inaakisi mimi ni nani, mtu wa mpangilio. Anayependa usafi, lakini pia anayejua kusawazisha maisha. Na hilo ndilo jibu langu.

Kufanya mambo mbalimbali na marafiki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Marafiki unipa furaha msaale wa kiisia na nafasi ya kujifunza mambo mapya kupitia maingiliano ya kila siku. Ninapokuwa na marafiki zangu huwa najisikia huru kuwa mimi mwenyewe kushiriki mawazo yangu na kufraia muda ya bila presha nyingi za maisha. Kuna mambo mengi tunayopenda kufanya pamoja na kila moja lina mchango wake katika kuimarisha urafiki wetu. Kwanza kabisa, napenda sana kuzungumza na marafiki zangu. Mazungumza ni msingi wa urafiki wowote nzuri. Tunapokutana, hiwe ni nyumbani, shuleni, kazini au ata mtandaoni. Huwa tunazungumza kuhusu maisha yetu ya kila siku. Changamoto tunazokutana nazo. Ndoto zetu na mipango ya baadae. Wakati mwingine tunacheka kuhusu mambo madogo yaliotokea na wakati mwingine tunajadili maswala mazito kama masomo, kazi au familia. Mazungumza haya hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie kueleweka. Pili, napenda kufanya michezo na marafiki zangu. Michezo utusaidia kuwa na hafya njema na pia utujenga kimwili na kiakili. Tunaweza kucheza mpira wa miguu, mpira wa kikapu. Hau ata mchezo wa michezo ya ndani kama drafti na karata. Wakati mwingine tunapenda kucheza michezo ya video, ambapo tunashindana kwa urafiki na kujifunza kushirikiana kama timu. Michezo utufundisha nidhamu uvumilivu na namna ya kushinda hau kushindwa kwa heshima. Tatu, napenda kutoka matembezini na marafiki zangu. Tunaeza kuenda bustanini, ufukweni hau sehemu ya burudani kama sinema, matembezini. Hutupa nafasi ya kubadilisha mazingira na kufurahia uzuri wa asili au huduma za kijamii. Tunapokua nje, upiga picha, kula pamoja na kufurahia muda bila haraka. Safari fupi au ndefu huacha kumbukumbu nzuri ambazo tunazikumbuka kwa furaha baadae. Nne, napenda kujifunza mambo mapya na marafiki. Tunaeza kusoma pamoja kujadili masomo, hau ata kujifunza ujuzi, mpya kama kupika, kupiga picha, hau kutumia teknolojia, mpya. Kujifunza pamoja hufanya kazi kuwa rahisi na ya kufuraisha zaidi. Pia utusaidia kusaidiana pale umoja mmoja wetu anapokua na ugumu au tatizo. Urafiki unajengwa ju ya kujifunza huimarika zaidi kwa sababu kila mtu anahisi kuwa na thamani kwa wenzake. Tano, napenda kufanya kazi za kijamii na marafiki zangu. Tunaeza kushiriki katika shughli za kusaidia jamii kama kusafisha mazingira kuchangia watu wenye mahitaji au kushiriki kampeni za uhamishaji. Shughli hizi utufundisha huruma, uwajibikaji na umuhimu wa kushirikiana kwa manufaa ya wengine. Kufanya mema pamoja huimarisha mshikamano wetu na kutufanya tujivunie urafiki wetu. Sita napenda ku kula pamoja na marafiki zangu. Kushiriki chakula ni jambo linaloleta watu pamoja na karibu. Tunaeza kupika pamoja hau kununua chakula nje. Wakati wa kula mazungumzo hua mingi na ya kufuraisha. Kila mmoja hushiriki mapendelea yake ya chakule na wakati mwingine tujaribu vyakula vipya tukio hili ndogo huleta furaha kubwa na uimarisha uusiano wetu.

Ninapotaka kustarehe na kupumzika, huwa napenda kufanya mambo mbalimbali. Na tena hunisaidia kuondoa mawazo na msongo wa kila siku. Kwanza kabisa, napenda kusikiliza muziki. Muziki hunipa faraja na hunisaidia kubadilisha hali yangu ya moyo. Aina ya muziki, ninayosikiliza hutegemea na hali yangu na hali yangu. Wakati mwingine napenda nyimbo za taratibu na za kutuliza akili. Na wakati mwingine napenda nyimbo zenye nguvu, zinazo nifanya nijisikie kwenye hamasa na furaha. Pia napenda kutazama filamu au vipindi vya kuvutia. Hii hunisaidia kusafiri kimawazo na kuingia katika ulimwengu mwingine wa hadidi na mafunzo tofauti. Filamu za kuelimisha au za vichekesho hunifurahisha zaidi kwa sababu hunifanya nicheke na kusahau mambo yanayonisumbua wakati mwingine nachagua kutazama makala zinazoongelea maisha halisi au mafanikio ya watu wengine ili nijifunze kitu kipya mbali na hayo napenda kutumia muda na marafiki wa familia kukaa pamoja kuzungumza kucheka na kubadilishana mawazo hunifanya nijiskie huru na mwenye amani mazungumzo mazuri na watu ninao wajali hunipa nguvu mpya na kunifanya nijiskie kuthaminiwa. Wakati mwngine tunaweza kucheza michezo ya kirafiki au kuandaa chakula pamoja, jambo ambalo huongeza ukaribu wetu. Vile vile, napenda kutembea njia hasa jioni au asubuhi mapema, kutembea hawani na kuona mazingira ya siri, hunipa utulivu wa kipekee. Naweza kutafakari malengo yangu, kupanga mipango yangu au hata kushukuru kwa mambo mazuri yalio niliyo nayo maishani. Mazoezi mepesi kama kutembea hunisaidia pia kuimarisha afya yangu na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Wakati mwingine ninapendelea kukaa pekee yangu na kusoma kitabu au kuperuzi mitandaoni ukijifunza mambo mapya kujifunza jambo jipya ya kunipa furaha kwa sababu nahisi nakua kiakili na kupanua upeo wangu wa mawazo kusoma hadithi au nakala za motisha hunipa hamasa kuendelea kujitahidi katika maisha kwa kifupi ninapotaka kustarehe nachagua kufanya mambo ya mungu yanaponipa amani ya moyo furaha nguvu furaha na nguvu kustarehe kwangu si kupumzika kimwili mbali pia kupumzika kiakili na kihisia kupitia muziki aah filamu mazungumzo matembezi na kujifunza kupata nafasi ya kujirudi kujirudisha katika hali nzuri na kujinata kwenye siku nyingine yenye jukumu na malengo mapya.